Ndio, mi napenda sana kuogelea. Kuogelea ni shukri nzuri sana. Ambayo inasaidia kufurahisha mwili wangu na tena kupumzisha mwili wangu. Na tena mi hupenda sana kuogelea wakati wa jua kali hii huweza kunisaidia kujipumzisha.

La mi siezi kuishi hata muda wa sekude moja bila teknolojia kwa sababu teknolojia inanisaidia sana kufanya maamuzi kuuliza maswali na mambo kadhaa wa kadhaa na pia huweza kunielimisha muda kwa muda kuhusu mambo ambayo nataka kuyajua na pia nataka kuyasoma.

Mie na cheza na watoto wangu kwa sababu wakati mwingi ndio wakokaribu nami hivi napata muda wakuongea nao kuzungumza nao pia kucheza nao michezo mbalimbali kama vile kandanda mchezo wakujificha na michezo mbalimbali ambayo inaweza kutuleta pamoja na kufurahia.

Napenda sana kuelimisha wanajamii kwa mambo ambayo hawaezi kuyafahamu kama vile kuwafunza jinsi ya kutumia teknolojia ya kisasa, jinsi ya kusafiri, jinsi ya kujionea mambo kwenye mitandao ya kijamii na mambo hasa kuhusu kuelimishwa kuhusu afya yao.

Ndiyo, wakati mwingi nimewai kufikilia kuanzisha biashara yangu na hiyo ni jambo mbalo naona nitaeza kulitimiza hivi karibuni, hivi nikieza kulipwa kazi ambazo naeza kuzifanya, nitaeza kuanzisha biashara zangu na nitaeza kutafakari mambo mengi zaidi.

Ndiyo napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu inanisaidia sana kweza kulainisha mwili wangu hivi nafanya mazoezi mengi sana wakati ambapo natembea mara nikienda sokoni nikienda shuleni nikienda pahali paafu pahari karibu na mimi napenda sana kutembea.

Ndiyo nimewai kupokea zawadi kubwa ya shamba. Nileza kubaiwa shamba na na mama yangu wakani tunza kama zawadi ya siku yangu ya kuzaliwa na nilifurahia sana kwa sababu unaona ni nitaeza kujenga hivi karibuni na nitaeza kukondisha hizo nyumba. Hivi na furahi sana.

Mi wakati mwingi kabla ya kulala huweza kuchukua rununu yangu napitia kila kitu ni labda nimetumiwa ujumbe na rafiki narudisha kisha baadaye naeza kuchukua muda wangu wa kujifikilia na kutafakari alafu baadaye nahakikisha napiga magoti naomba kisha baadaye nalala nahisi vizuri.

Uzoefu wa kuweza kutafsili kazini, mimi huweza kufurahia sana kwa sababu umeweza kunifundisha zaidi kuhusu mambo ya kiafya, nikiwa pale naeza kujua mambo mbali mbali, jinsi ya kuweza kuzungumza na watu mbali mbali, na hiyo naona ni jambo nzuri ambalo limeeza kunisi.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kiarabu kwa sababu ile lugha ina watu wengi ambao wanaeza kuzungumza na pia kwenye kazi kutafuta kazi kama vile ya kutafsiri unaona kuwa hakuna watu wengi kwa hivyo nikiweza jifunza ile lugha ya kiarabu nitaweza kujua ama kuafikia watu wengi.

Changamoto ambazo mii huweza kupitia kwa kazi yangu ni wakati ambapo unapata mgonjwa anakuja kwa katika ile hali maututi ile shughuli ya kuweza kumshugulikia. Hiyo ndiyo changamoto ambayo naweza sema huwa napata ili kuweza kurudisha tumaini katika mgonjwa na familia yake pia.

Naipenda sana ile filamu ya mwalimu mkuu kwa sababu ile filamu ina mafunzo mengi na inaeza kukufurahisha mwenyewe inaeza kukujulisha mambo ambayo hauwezi kuyafahamu na pia inaeza kuchekesha mle ndani unaona raha ukijitazamia ile filamu yenyewe.

Unapenda sana shirika langu kwa sababu ya ushirikiano uliomo pale unapata kuwa labda hukua na tatizo lolote lile shirika huja pamoja na kuweza kusaidia katika lile tatizo ambalo wewe mwenye unaweza kupitia na hilo ni jambo ambalo mimi huweza kunifurahisha sana.

Huwa naoga na tena naweza kutazama filamu ili kuweza kujipumzisha wakati mwingine mimi huweza kutembea matembezi kidogo ili niweze kujipumzisha Baada ya siku ndefu pale kazini ama mle shuleni hiyo ndiyo mimi hufanya.

Napenda sana kuwasiliana na watu kwa njia ya kuzungumza nao moja kwa moja wala tu sio kwa simu kwa sababu waona wakati ambapo mko na mtu unaeza kumuambia mambo kadhaa wa kadhaa baada kabla kumuambia kwenye rununu hiyo ni jambo moja ambayo mie huweza kunifurahisha katika mazungumu.

Ningependa sana kutembea ule mji wa Afrika Kusini niweze kuenda kuutazama ule mlima meza Kwa sababu ule mlima unawafurahisha watu na pia unavutia sana niende nipige picha pale, niende nione raha zangu pale, io ndiyo ningependa.

Mie hutumia muda mwingi sana kwa mitandao kila siku, haswa sana sana kuweza kutazama video, kuweza kujifunza na pia kuweza kutumia teknolojia ya kisasa vizuri kwa sababu unapata najiburudisha pale ndani kwenye mitandao.

Uzoefu ambao umewai kunishangaza ni uzoefu wakuenda kwenye rununu yangu kuweza kuuliza maswali kwenye hizi teknolojia za kisaza huo ni uzoefu mbaya ambao niliona kuwa unanishangaza na sikuwa nimetarajia kufanya mambo kama yale kwenye mitandao.

Napenda sana kuenda kwenye sinema, mara kwa mara, sana sana mchana ama pale usiku wa jioni hivi, kwa sababu hiyo wakati huwa nimechoka nataka kujipumzisha, hivi naenda kutazama sinema ili nieze kujipumzisha na nieze kujihisi vizuri na nieze kufurahia.

Napenda sana watu wakarimu. Watu wakarimu ni watu ambao nawapenda na wananipendeza sana kwa ukarimu wao. Vire ambavyo wanajibeba, wanaonyeshana ukalimu kwa watu, labda wanasaidia watu ambao ni walemavu, wagonjwa na vitu kama vile huwa navifurahishwa sana na watu.

Napenda sana kuvaa marinda marefu kwa vire huwa najihisi vizuri nikiwa nimefunikwa mwirini hata huwa naeza kutembea maari popote bila aibu hata kidogo na pia marinda ambayo yanapendeza na yanavutia hivyo mtu akiniona anaedza kuniuliza pale ambapo nilipotoa.

Ndiyo napenda kununuwa vitu mitandaoni, lakini sio sana kuna vile ambavyo kama mavazi siezi kununuwa kwa sababu unaeza pata havi kutoshei, lakini vitu vingine napenda kuvinunuwa kwa subabu vinarahisisha muda na pia zinaniokolea pesa na wakati pia hua nafrahia kununuwa mtandao.

Sela ambayo naiona umuhimu kwa kampuni ni sela ambayo inaeza kusaidia mtu kujijenga, sera ambayo inafunza watu, ama wale ambao wameajiliwa pale kwenye zile kampuni, hii inawawezesha kuweza kujua mambo mengi, ambayo labda hawakuwa wanafahamu, hio ni nzur.

Napenda sana kinywaji cha maji baridi kwa sababu huwa haijachanganywa na kitu chochote na maji haina madhara hata kidogo na pia unaona umuhimu wake inaweza kulainisha ngozi na kukuondolea magonjwa mingi kama shinikizo la damu mwilini hivi napenda maji sana nikinywaji changu.

Mimi hupenda sana mazingila na huweza kupanda miti wakati na wakati na huweza kumwagiria ile miti maji wakati ambapo kuna kiangazi na pia mimi uweza kuokota yale makaratasi ambayo hutupwa ovyo ovyo kwenye mazingila ili nieze kuhakikisha kuwa yako sawa kabisa.

Ningependa kupeana ushauri wa kuwa mwaminifu wakati wowote labda uko kazini uwe mwaminifu katika kila kitu unachokifanya ni vizuri kuwa mwaminifu kwa vile unavyo pata vitu vingi ambavyo vita kukujia ni vitu vizuri ukiwa mwaminifu kwa hivo hilo ni jambo nzuri sana.

Shugri ya kwangu ambao naipenda zaidi ni kuandika vitabu wakati ambapo mi naandika zire vitabu huweza kujihisi vizuri sana kwa sababu huwa naeza kuwaerimisha watu kuhusu vitu vingi wasivyo vijuwa na kupitia vile vitabu vyangu naeza kujieleza zaidi.

Ndoto yangu kubwa sana ni kufungua biashara kubwa, ambayo nitaeza kuwene kupitia ama kufikiria mtu yeyote nchini mwetu na pia inje ya nchi yetu kila kitu ambacho nitaeza kukiuza kieze kufikia kila mtu pale nje hiyo ndiyo kitu ambacho na kitamani.

Napenda sana mchezaji wa kikapu ambaye ni mwanadada anayeitwa mwina Nampenda sana kwa vile, yeye hujituma sana na pia ni yeye anajitahidi kwenye ule mchezo. Kila wakati hua analeta ushindi, yeye ni mzuri ni muaminifu unaona vile anavyo jitahidi ni m.

Kuhakikisha kuwa nakaa na kila mtu na amani na pia kuhakikisha kuwa naifanya kazi yangu bila kuangaliwa naifanya vizuri ambavyo kama mkubwa wangu angekua pale pia angefurahia na pia kuhakikisha kuwa natimiza yale ambayo yamenipeleka pale kazini.

Naupenda sana ule mfereji wa taarifa kwa sababu unavutia sana kwenye televisheni huwa naufuatilia kila wakati kwa sababu una mafunzo mengi na tena unaburudisha hivi kila wakati naeza ukifika ule muda mmi utanipata pale nikiufuatilia, unafurahisha na unapende.

Mie hukaa hadi saa sita usiku mie nikieza kusoma na pia wakati mwingine kujifunza mambo na kiteknolojia ama pia kutazama video kwenye rununu yangu inaringana na vili ambavyo na jihisi wakati mwingine nafanya kazi.

Ule ni mji mzuri sana ambao nilizaliwa kwa sababu watu unavutia watu wengi unamichoro na vitu vya kale ambavyo watu wengi huweza kuja kuona na pia umeweza kukua kwa njia kuu sana watu wengi hukuja kupata vitu kama vile pale.

Napenda sana kile kinywaji ambacho ni cha matunda yaliyosiagwa ambacho ni baridi huwa kinanipa raha sana wakati ambapo nakikunywa huwa nasikia najituliza mwilini na pia nasikia hivi nimetulia kwa hivyo napenda sana kile kinywaji cha matunda ya kusiagwa.

Napendelea sana kusoma kwa sababu wakati ambapo nasoma najierimisha kwa yale mambo ambayo miesi yajui hivo wakati wowote unajipata labda nikopahali ambapo kuna vitabu ama gazeti ama kitu chochote nasoma Hua nafraia sana kwa sababu na jiongeza maarifa.

Natumia simu yangu sana kuweza kusoma wakati mwingi pale shuleni huwa naweza kuangalia vitu pale ambavyo vinaendelea ama nauliza pia simu yangu kuna ile mitandao ambayo naiuliza masuali ambayo huwa tunafunzwa pale shuleni kwa hivyo hiyo ndiyo maana natumia.

Mie ni mtu wa kuwahi sana kwa sbabu huwa naamini sana kuwahi na pia kuweka maneno yangu, nikiahidi ntakuwa pale kwa ule muda, huo muda mi huweza kufika pale vizuri, na kuweza kufanya jambo ambalo lilieza kunipeleka pale, kwa huo muda uliostahili.

Mi wakati wote ambapo huu amuka huweza kuwaomba kwanza na naombea siku iwe nzuri. Kisha badae natengeneza kitanda changu. Kisha badae naamuka natengeneza kahawa. Kisha badae naeza kufanya mazoezi ili kusaidia muiri wangu kuwa sawa.

La sivai miwani kwa sababu sina lileta tatizo la macho mimi hupenda sana kukabila miwani hata kama wakati mwingine kunajua kali ama na vitazama labda ni vae miwani nikiwa na tazama atarakirishi lakini wakati mwingi mimi huwa sivai miwani.

Napenda sana kusoma vitabu vya viche kesho kwa sababu zile vitabu wakati mwingine labda sija animeka, nimeshina, nime sijaka vizuri, nikivichukua vire vitabu huwa na jihisi vizuri na yale mafikra ambao nilikuwa nayo mengi yanaeza kuniondokea kirini.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuogelea. Hivi napenda sana kuogelea na kukaa kwenye maji. Lakini sina ule uwezo kwa sababu huwa naona najitulize nikuwa pale kwenye maji. Sana sana wakati ambapo kuna jua kali huwa mimi naenda kutulia pale kwenye maji. Hivi napenda kuwagelea.

Ndiyo napenda sana kupanda milima kwa sababu nikipanda milima naize kujionea yale mambo ambayo yanaeza kutoa anga kama nchi naeza kujionea mambo mazuri pale kwenye milima na pia naeza kujua zaidi kuhusu milima na vile vitu viko mle.

Nilipenda sana somo la swahili kwa sababu hili ni somo ambalo nalijivunia sana kulijua kwa sababu ni somo rahisi na pia lina mambo mengi ndani yake ambayo mie mwenyewe sikuwa najua lakini nilipolijua nililipenda sana na kufahamu hayo mambo yote.

Ndiyo napenda hisabati ingawa sio sana, napenda hisabati kwa sababu wakati mwingi hauwezi ishi bila hisabati mara kazini unaenda shuleni lazima utumie zile hisabati kwa hivo mie napenda hisabati na nasoma na najitahidi sana kwenye hili somo.

Ningependa sana kutembea nchi Afrika kusini kwa sababu hile ni nchi ambayo inavutia watu wengi, unapata watu wengi wanatoka nchi mbali mbali kwenda kujionea yale mambo ambayo kunayo pale kama ule mlima, mlima meza huwa unavutia zaidi.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni wakati ambapo nilikuwa nimeota, nilikuwa nimetoka humu duniani na nimeenda kuishi hewani. Hivi nikiikumbuka ile kumbukumbu ilikuwa inakaa ndoto lakini ni kumbukumbu na pia wakati ambapo nilikuwa shuleni, wakati ambapo nilikuwa nasoma.

Ndiyo napenda sana kukimbia kwa sababu wakati ninapo kimbia mafuta ambayo hayafai kwenye mwilini, huwa yanaweza kutoka, hivi na kuwa mwili wangu kwa sarama kabisa, na pia inaeza kunisaidia kuweza kutuliza mafikra yangu, wakati ambapo huwa nakimbia mle nje.

Ningependa sana kupata mafunzo ya kutumia teknolojia kwa vile hii teknolojia ya sahivi tunavyoendelea unapata kuwa ndio kila kitu. Hivi ningependa kwa sana watu waeze kufunzwa mambo ya kutumia teknolojia vizuri mle kazini na kila mtu ajue.

Natumia wi-fi kwa sababu hua nalipia mara moja kwa mwezi, hivi inaeza kunisaidia kuniokolea pesa ambazo mimi huweza kutumia kila siku kununua ile data ambayo natumia kwa simu hivi wakati mwingi mimi natumia hio kama niko kwa nyumba.

Ndiyo napenda sana mvua mvua ni baraka wakati ambapo kunanyesha mi uhisi vizuri sana kwa sababu wakati huo mimi siezi kuchota maji hivi maji inanyesha inawa mingi na unapata kuwa inawa safi zaidi na pia inalainisha mazingira inakuwa safi na salama.

Mie napendelea kuvaa ndevu kwa vile watu wengi sana huka vizuri huvutia wakiwa wamevaa zile ndevu hivyo unapata kuwa unapata labda mtu mwingine anapata ile kazi ya kweza kuyapaka ile mafuta kuilainishi.

Napenda sana maembe. Maembe ni tamu tena yanavutia sana. Pia unapata kuwa mle ndani. Ina sukari mingi. Hivi ukiyala. Unasikia ule utamu. Na pia inavutia. Labda ikiwa kwenye mti. Ama pia kama imeshako. Maa kabisa unapata kuwa ni maembe ambayo haina madha.

Zoezi la kukimbia. Hivi hili zoezi naripenda sana kwa sababu mi wakati ambapo naeza kukimbia naeza kujijenga mwili wangu unakuwa nathifu kabisa na pia najihisi ni mjzima kabisa kutokana na vile ambavyo najibeba humu nje nikikimbia nahisi vizuri.

Laa nilieza kuhamia mji mwingine ili nieze kupata masomo hivi unapata wakati ule mle ambapo nilizaliwa hamna ile shule ambayo kuu nilio kuwa naipenda hivi nilieza kuhama wana nikaenda hiyo wakati pahali pengine.

Napenda sana kutembea mali tofauti, tofauti, kuona wanyama, kuweza kupanda milima. Na pia napenda sana kueza kuenda kuona maji na mito. Mimi hupenda sana mazingila. Hivi wakati mwingine naeza kutumia kwa hilo.

Napenda sana paka kwa sababu paka ni mnyama ambaye ni msafi sana na tena ni mnyama ambaye anam amani sana hivi ukiwa nae pale ndani ya nyumba yako utajihisi ukiwa sarama na pia anahisia hivi unapata kuwa labda atakuja atakaanawe pale na utahisi vizu.

Nataka kufikia katika malengo ya msimamizi mkuu kwenye kazi yangu ili ni akikishe kuwa na patia kila mtu haki yake ambayo anahitaji na pia naeza kuwasikiza watu wote ambayo anahitaji kusikizu anamie kama mkubwa wa wao na kuarekebi.

Mi huweza kusoma vitabu vitakatifu kama vile bibilia wakati mwingine ama pia kusikiza neno la mungu hiyo huweza kunisaidia sana wakati ambapo labda najitayarisha kulala napata usingizi kwa haraka sana na pia huweza kufanya maombi ya usiku kabla nilale.

Huwa nahakikisha kuwa siku ya kwanza na panga latiba latiba ambayo huweza kunisaidia kufuatilia wakati ambapo, mie nafanya kazi, hiyo iranisaidia wakati mwingi sana, kufanya maamuzi na kuweka kufanya kila kitu, kwa muda unaofaa najipata sipotezi muda ha.

Ndiyo wakati mwingi mie napenda chakula cha haraka kwa vile mie wakati mwingi nakuwa nimeshikana sina muda wa kuweza kupika hivi naona ni rahisi sana kuchukua vile vyakula vya haraka ile zinanisaidia kupea mwili nguvu hata kama ni kidogo inalingana na vile na hii.

Huwa natazama video nyingi sana pale mitandaoni ya kijamii kama vile tiktoku, instagram, pia youtube, pia whatsapp, hiyo ni mitandao ambao mimi huweza kutumia kila dakika na kila lisaa.

Napendelea sana mfumo wa iphone kwa sababu ule mfumo ni mzuri sana unapendeza na tena unaeza kueka moto kuchukua picha nzuri pale nje mie sana hupenda sana kuchukua picha hivi napendelea ule mfumo kwa sababu unavutia sana.

Iyo huwa napenda sana kuimba sana sana nyimbo za kumsifu mungu kwa sababu mie nahisi kuwari nipee ile sauti nieze nikamuimbie hivyo wakati mwingi utanipata nikiimba na wakati mwingine nikitunga zile nyimbo na kuziandika hivi niziimbe.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa sana. Hivi kinatoshea kitanda kikubwa na pia vitu vingine pale kuna televisheni. Pia nikifungua dirisha naeza kujionea mazingira mle nje na hilo linanifurahisha na kuvutia sana sana.

Nimehakikisha kuwa nimelificha vizuri pahali ambapo watu hawaezi kujua ili isije ikapatikana na lile siri likaeza kujitokeza kwa watu ambao labda hawa siezi taka walijue hivi nimeeza kulieka kando na yale mengine yote.

Napenda sana shati wakati ambapo naenda kazini hivi ni lazima nivae shati vinzuri narinda pia ama tisheti wakati ambapo niko nyumbani hivi wakati mwingi nai utaniona nimevaa shati nikiwa kazini na hilo ni jambo mbalo hunipendeza sa.

Huanapika vyakula vyakupendeza hivi na vila ni kifraya sana ama mna vila na fungulia televisheni yangu na itazama kipindi ambacho na kipenda sana hivo ndivyo mimi huweza kufanya wakati ambapo na furahia ni kiwa nyumbani sana.

Mwazo ambalo nzuri niko nayo kwa siku ya leo ni kujitahidi kwa kila kitu ambacho ninafanya. Mii huweza kutenga ule muda na nahakikisha kuwa jambo ambalo ambalo nafaa kulifanya nalifanya vile ambavyo inafaa. Kama ni kazi nahakikisha kuwa nimeingia nimefanya kwa muda unao.

Na kazi nina patana na changamoto mingi sana. Unapata wakati mwingine. Kuna vitu ambavyo vya ki teknolojia labda vimeanza kuletwa. Hivi karibuni na hatu vijui kuvitumia. Hivi unapata hilo ni changamoto. Ila kueza kujifunza na kueza kufanya kazi ya jinsi ambavyo inafaa.

Napenda mwandishi mtaalamu ama na hajala kusababu huyu ni muandishi mkubwa aliandika vitabu vya kutetea haki za wanawake changamoto ambazo wanawake huweza kupitia na pia kuweza kuadhiri ama kupeana madhiri sana sana.

Mie napenda sketi hata zivai suruari kwa sababu kuwa mie ni mwanadada na hivi nikivaa sketi naweza kutembea mahali popote bila kuhisi vibaya ama kuhisi jinsi ambavyo inafaa. Hivi napenda sana kuvaa sketi wakati wowote.

Napenda sana juisi ya matunda ya maembe, nitamu zaidi, unapata kuwa nitamu na tena inaladha na harufu ya kuvutia, hivi ukikunywa labda glasi moja, unahisi labda mwili wako umeweza kutulia na akili na mwili unapata na nguvu zaidi.

Jambo ambalo mii napenda sana kwa dini ni hili dini yetu kwa sababu mimi nahakikisha kuwa na valia vizuri na tena naomba mungu vizuri na tena naomba mungu anijaze na roho wake mtakatifu kwa sababu hilo tu ndilo tu jambo ambalo litaishi milele na milele ingine yote yataisha.

Nimewahi kutembea mahali tofauti sana sana sana huku mombasani nimeenda kutembea pale kwenye maji mengi nikaeza kula vyakula vya pale mombasani wali wanapika wali mzuri sana unaovutia napena natena unapendeza hivi nilifurahi sana pale.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya video, kwa sababu huwa inafanya nijihisi vizuri na salama, na pia inafanya naeza kuzungumza ama kuonekana vizuri ambavyo labda inastahili, zaidi, na pia naeza kuelimishana kutumia ile michezo ya video pale inje.

Ndiyo napenda sana kupiga picha kila wakati labda ninala vyakula vizuli labda nimeweza kutembea mahali tofauti labda nimevalia mavazi ambayo yanapendeza napenda sana kupiga picha kwa sababu hiyo ni mafikra ambayo yanaeza ama zinaleta kumbu kumbu nzuri labda kuhuzu kitu ambacho nilicho kifa.

Ndiyo napenda sana kujifunza mambo mapya, ili ni jambo ambalo mimi hunipa maarifa zaidi na tena naeza kujua mambo ambayo labda, nilikuwa napenda kuyafahamu hivi sana nikipata wakati wa kujifunza jambo jipya. Naeza kujifunza mambo kama vile kupika labda kuenda.

Ndiyo napenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa sana sana na familia yangu kwa sababu wao ndio familia yangu wa karibu labda wao ndio wanaeza kuniletea zawadi mingi, tunaeza kupiga picha kula vyakula vitamu na pia tunaileta keki ambayo ni siku ya kuzaliwa.

Mie huwa na charge kifaa changu mala kama tatu hivi kwa siku kwa sababu mie wakati wote nakitumia hivi unaona wakati mwingi kinaisha moto haraka na na hitaji kukiongeza moto mwingine hivi unapata mala mingi nikikopale kwenye charge kinaongee.

Siwezi kuishi kama hakuna simu kwa sababu simu ndio kila kitu haswa sasa hivi mara sio kazi shuleni nakitumia nakitumia kutazama video kujifurahisha hivi siezi kukaa wakati mwingi bila kile kifaa kwa sababu nakihitaji mara kwa mara wakati mwingi.

Wakati wa msongo wa wa kazi mi huakikisha kuwa najieka akili zangu zi kiwa timamu kabisa alafu na jipanga vile nitafanya na ufatilizi ambao nitaeza kutumia nahuwa wakati huwa nahakikisha kuwa naeza kufanya yale mambo ambayo ya nafaa kwa wakati vizuri.

Napenda somo na bayolojia. Bayolojia ni somo ambalo nalipenda zaidi kwa sababu linafunza kila kitu cha mwili wa mtu. Hivi kama meno, mifupa, macho, kila kitu naeza kukifahamu pale naeza kujua yale matatizo ambayo huweza kukumbana nayo binafsi.

Sifa ya kua mkarimu na kuwa mwenye heshima ni sifa ambayo ni nzuri sana sana sana kwa viongozi. Unapata kua viongozi wanaacha sifa labda wakitoka pale kwenye uongozi. Hio niyo sifa ambayo mi naeza kuipenda sana na inavutia sana wakati ambapo mtu anakuwa vi.

Napenda sana timu ya arsenali hata ninalile shati langu la jezi ambalo nilimeandikwa jina langu huku nyuma na nilipenda sana ile timu kwa sababu wakati mwingi wao huweza kufunga ambao huweza kuleta ushindi nyumbani hivi naipenda sana ile timu wakati wowote naeza kuipenda.

Napenda sana kujiimarisha na ule ujuzi. Ujuzi ambao ni wa kuweza kuendesha gari. Kwa sababu mie nina gari lakini sijui kuendesha. Hilo linakua tatizo sana. Kwa sababu inabidi ni mtafute dereva aNi peleke pahali ambapo na hitaji. Na hilo ni swala ambalo linasumbua.

Mi huweza wakati mwingi kula vyakula vitamu hiyo ni jambo ambalo huweza kunifurahisha sana na pia nakaa na watu ambao wananipenda hili ni jambo ambalo linaeza kufanya njihisi nikiwa na furaha zaidi na pia nijihisi mwenye amani moyoni mwangu nikiwa nimetulia.

Huwa nahakikisha kuwa kama makosa yametoka kwangu nahakikisha kuwa nimerekebisha labda nimechelewa pale kuingia mleka zini na hakikisha kuwa nachukua muda mwingine wangu zaidi labda ile masaa yangu ya kutoka na naongezea pale ili nihakikishe kuwa iyo masaa imekuwa.

Kazi ambayo naitamani zaidi ama naithamini zaidi ni kazi ya wanadaktari kwa sababu ile ni kazi ambayo mtu aweza kusaidia watu labda unamrudisha mtu afya yake hiyo ni jambo ambalo mi huweza kunitia moyo na kupenda sana na ile kazi ya wanadaktare kwa sababu ni kazi nzuri sana.

Mi huweza kuhakikisha kuwa natumia ule muda wangu nachukua muda wa mapumziko nanywa maji ama labda nasimama ili nihakikishe ule udhaifu niliokuwa na usikia umeweza kuniishia na narudi kazi na naendelea kufanya kazi vizuri zaidi.

Ya mandhara ambayo naona katika dijisha langu naona miti milefu ambayo inaniletea hewa nzuri naona pia majengo masafi na mazuri na pia naona barabara wakati mwingine huweza kuona barabara watu wakipita labda vitu ambavyo vinatokea mlendana.

Nahakikisha kuwa tuna kaa na amani na wafanyikazi ware wengine hivi na waheshimu kila mtu napale anapofanya kazi yake nahakikisha kuwa kila mtu labda nimemuonyesha ule upendo wanaofa pale kazi ni na pia kama kuna swali ama jambo lolote naeza kumuambia.

Natumia kufanya kazi na pia najitumia kujikuza kujijifunza yale mambo ambayo sijui kama vile kuendesha gari ama vile wakati mwngine najifunza kupika kitu ambacho mie sikuwa najua hivi hiyo natumia muda wangu wa bure vizuri zaidi.

huWa nahakikisha kila timu ama kila mtu anaheshimu mwingine hata kama kwenye cheo ambacho ako anamheshimu na pia anadumisha hakuna maneno makali ambayo watu wanatumia mle ndani ili kuhakikisha ushirikiano na pia kuonyeshana upendo mlendani kwenye timu.

Napenda sana kulala mapema ili nieze kumka mapema. Sipendi kuamka na jua kwa sababu huwa wakati mtu huhisi uvivu hata huwezi kufanya kitu chochote mle ndani. Hivi mie napenda sana kulala mapema na naamuka mapema ili nahakikisha nimefanya kila kitu kwa wakati unao.

Ndiyo napenda sana maua maua yanapendeza sana hivi hata kwa nyumba yangu nimeweza kupanda maua mingi sana bustani ya maua pale nje hivi kila mtu huwa anavutiwa labda akieza kunitembelea na pia ile maua ambayo mtu huweza kununuliwa unaona kuwa ile maua inapendeza na inavutia na.

Miweza kuchukua zile taka zangu nanaeza kuzihivathi na hili ule mtu ambaye huweza kuzichukua anazipeleka mahari ambapo zinafaa na zinaeza kutumika vizuri kama kunazo kama kuna yale machupa ama yale makaratasi inaweza kuwekwa vizuri.

Napenda sana hali ya jua, wakati huo wa jua, mimi huhisi vizuri kwa sababu huo ni wakati ambao naeza kutembea mahali tofauti tofauti na pia naeza kuvaa mavazi ambayo ni rahisi, sitavaa mqvazi ambayo ni mazito na hatanipendeza, hivi napenda jua sana.

Napenda sana mchezo wakandanda. Sio kuutazama tu bali kuucheza. Hivi nikiingia mle uwanjani. Mi huweza kufanya vizuri pale. Naweza kupiga bao mingi. Naweza kuucheza vile ambavyo unafaa. Hadi kocha anaweza kunipenda.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni ile wakati ambapo nilikuwa nimeenda kutembea mahali, halafu nikapata hakuna mwenyewe, halafu nikaona kuna ile mbwa ikanikimbiza, ikanikimbiza, nikakimbia kwa haraka sana, pia nilihisi nimeshtuka, na tena sikufurahia.

Kevu kwa sababu kila kitu kinaeza tendeka unapata kuwa wakati mwingi watu hawaelewi kuwa unyenyekevu ni mzuri hivi mtu akipata fedha anafikilia hayo yamekwisha na unapata kuwa hili nijambo nzito sana na linaeza kuathiri.

Huwa nakunywa maji mara mingi sana kwa siku. Naeza kunywa hata mara tano. Asubuhi nikiamka nanywa glasi mbili. Nikitaka kutoka labda kuenda kazini nanywa glasi mbili na pia nabeba pale maji. Pia nikitulia labda masaa ingine na kunywa maji mara mingi.

Napenda sana kula ile mboga ya sukumawiki. Hunisaidia sana kwa subabu nitamu na pia ninyorolo. Hivi ni kila. Huwanasikia ama naona kuwa. Inasaidia mwili wangu. Mara kwa mara utapata nikipika. Mara mingi sana kwa siku ama wiki.

Nahakikisha kuwa nafanya kila kitu wakati ambapo unafaa tena hata kama ni muda wa mwisho siharakishi hivi nafanya kitu kwa ufasihi kufasaha hivi ni hakikisho kuwa hakuna kitu ambacho nimefanya makosa pale ndani.

Ndiyo, napenda sana kusoma mambo ama maoni mitandaoni. Hilo ni jambo ambalo hunivutia, hufanya nieze kucheka, tena kuweza kunipa mawaidha kutokana na watu, labda ni kuhusu swala fulani hivi napenda sana kusoma maoni.

Ndiyo nilieza kusherehekea mwaka mpya vizuri zaidi, nilieza kukaa kwangu tu nyumbani, hivi nikapika, nikala, kisha nikalala kidogo, kisha badaaye nikaamka, kabla tu mwaka uweze kuruka, nikaeza kuomba, kutumia mda mwingi sana kuombea mwaka mpya.

Wakati wa asubuhi kwa sababu mafikra yangu yote huwa yako vizuri na hakuna kelele kubwa. Hivi wakati wa asubuhi mi huweza kufanya kazi nikiwa nimetulia na nahisi vizuri sana kufanya kazi huo muda wa asubui na mapema sana zaidi.

Huwa na hifadhi pesa kwenye kwenye vitu viongu vya banki naeza kuzieka pale ili zianze kukuwa na pia naeza kuanzisha biashara hivi naona hiyo nji ingine ya kuhifadhi pesa inaniletea faida zaidi kwa fedha yangu.

Huwa nahakikisha kuwa anavaa mavazi ambayo yanafunika uso wangu kama wakati natokea mle nje anavaa kofia ili inaeza kunifunika uso wangu usiweze kuchomwa na jua na pia navaa mavazi ambayo yananikinga kutokana na jua.

Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma kwa sababu inavutia, tena inaburudisha, unapata wakati mwingi, nacheza zile ngoma nahisi vizuri hivi nimepumzika, hivi nasikia niko sawa kabisa, nikicheza zile ngoma na nafipata mafunzo mingi.

Huwa nachemsha maji, halafu nikishachemsha maji nahakikisha kuwa ile maji imechemka kabisa, alafu nachukua ile kahawa yangu ikiwa tu kwenye karatasi naieka kwa upande wa kikombe yangu ambacho ile kikombe kina maji.

Wakati mwingi mii asubuhi mii uweza kula mkate na mayai ama pia napika vyakula vya maandazi. Hivi vinanisaidia sana kuanzisha siku yangu vizuri ama wakati mwingine natengeneza matunda nala asubuhi na mapema sana.

Ndiyo natumia ule mfumo wa vidole wa usalama kama kwenye rununu yangu nimeweka kila mahali kama nikama nikitambulisho changu hivyo huwezi kufungua simu yangu kama hauna huo mfumo wa vidole pia kwenye lango letu kuu tumekewa hiyo mfumo wa vidole na ni mzuri zaidi.

Napenda sana wanyama ambao hufugwa pale nyumbani kwa sababu hao ni wanyama ambao ni wasafi na tena huwa wanakuwa wanaleta faida kwa mtu kama vile paka vile kuku unapata kuwa wanakutagia mayai unasikia unafurahia pia unauza inakuletea faida ya pesa mingi.

Mimi uweza kuakikisha kuwa nawapa yale masomo ambao wao wanafaa.Nawafunza sana sana kutumia teknolojia ya kisasa, hivi labda ni rununu hizi mpya na waonyesha jinsi ya kutumia usalama wa vidole.Kama mfumo mpya hulio jitokeza hivi karibuni.

Napenda ile keki ambayo imeweza kupikwa na ile unga ambayo imeweza kulainishwa ambayo inaitwa veriveti. Ile keki ni ya rangi nyekundu. Inavutia sana hivyo ukiila. Unaona ulimi wako umeweza kugeuka na unakuwa mwekundu. Huu inanifurahisha sana.

Naipenda sana timu ya asenali hii ni timu mzuri sana huwa ina wachezaji ambao wanajua kucheza mpira vizuri na pia kocha anajua kuchezesha mpira vizuri hivyo unapata kuna ule uwezano ama ule uwasiliano mzuri uwanjani na unafurahisha sana.

Huwa najua mladi mpia wakazi kutokana na ule mfumo wa teknoloji ya mbao labda umeza kutokana nao hivi naenda kwenye rununu yangu naeza kuwauliza ama naeza kuangalia vile unavyoendelea na hivyo ndivyo mimi huweza kujua jinsi ya kufanya.

Huwa na hakikisha kuwa nimeanza siku yangu vizuri na panga ratiba ya siku ya ile kazi ambayo nafaa kuifanya ile siku na hakikisha kuwa nimeanza kuifuatilia vizuri na pia na hakikisha kuwa nime mwagiria maua yangu maji vizuri ambayo inafa.

Ndio, napenda sana kujaribu teknoloji mpya kwa sababu inarahisisha mambo sana unapata kuwa jinsi ambavyo ama vitu ambavyo unavifanya, huvifanyi ama huchoki sana. Hivi unaweza kusaidika kutokana na hii teknolojia mpya, inaweza kurahisisha na kueleza mambo vizu.